Ningependa kuwa na uwezo wa kujua mambo kwa urahisi. Kuweza kujieleza kwa njia mufti. Ili siku na wakati ambapo nitapata fursa nitawapa mikakati murwa kabisa ya kuwafaidi. Kuwafaidi raia na kunirusha mbele pia mimi.

Utotoni sana sana nilikuwa napenda kucheza na watoto wengine. Sitasema kusoma juu hilo ni jambo kila mtoto wakati huo hakupenda. Hatukuwa na teknolojia nyakati hizo ilhali televisheni ilikuwemo wakati ambapo sichezi natazama vipindi vya watoto. Na wacha niseme kucheza ni kitu nilipa nilikipa kipaumbele sana sana.

Kwa sasa jambo ambalo nafanya kuzingatia mazingira ni kuhakikisha kwamba situpi takataka ovyo. Nachoma ila haiwezi katumika tena. Alafu natumia tena chenye kinyeweza kutumika. Pia nimepanda miti ili miaka ya hapo mbeleni kuwe na hewa safi na nzuri. Na sote ili tuweza kuishi vyema tukiwa na afya.

Kitabu ambacho nakipenda zaidi kinaitwa Kigogo. Kitabu kizuri sana kwa sababu kinatuelezea kuhusu maafisa wafisadi. Na viongozi wenye mienendo michafu na na badaye wanakuja kulipia kwa matendo ambayo walifanyia wananchi. Vitu ambavyo walijinyakulia kwa wao wenyewe vinarudishia watu na nchi inakuwa sawa kinanifundisha kuepuka ufisadi na mambo la mienendo michafu.

Chakula cha jadi ambacho napenda kukula ni mchanganyiko wa mahindi na maharagwe ikiwa imewekwa sukumawiki. Na chakula hicho huwa na manufaa tofauti tofauti kwa mwili wako na na inakuanga, huwa kwa mara mingi, ama kwa mara mingi chakula hicho husaidia mwili inakupa nguvu na huwa ya kuchemshwa.

Jambo ambalo nafanya kuongeza uzalishaji wangu ni kwamba nakula vizuri kuhepukana na mambo ambayo yatakuletea hasira na kuepukana na watu ambao watatuma uwe na hasira mingi ili akili itulie na ndio uweze kufanya mambo yako vyema na kiustadi.

Kwa sasa hivi, natumia teknolojia ya sauti ili kunipa. Itanipa ustadi na wakati ambapo pia naweza tumia hii teknolojia mahali kwingine. nitakuwa nikijua vyenye nitaanza na mambo ambayo, mimi mwenyewe, nitakuwa nikifanya. Ili kusawazisha na ili kuendelesha ratiba yangu vizuri na kusaidia watu wengine.

Sanaa ambayo napenda kwa kindani zaidi ni sanaa ya usanii na ni kuimba ama kufoka. Kufoka sana sana mi napenda na kwa sababu mimi ni msanii napenda kuelezea matukio ambayo yaliyotokea ama niliyoyapitia hapo zamani na kuelezea watu wageni, kuwaelezea venye naeza taka wakue kwa huo mfumo na venye watakao jibeba.

Naliweka salama kwa kukosa kuambia ama kumpa mtu jambo ambalo litakalotuma aelewe vyenye namaanisha na kama ni siri napenda kuiweka juu siri huwa katikati ya kati ya watu wawili na likienda kwa mtu wa tatu hiyo hilo si siri tena ilhali itakuwa ujumbe wa jamii.

Na pendelea kitanda kizuri kwa sababu ukisha maliza kazi yako ya kila siku unahitaji mahala pazuri pakujilaza ili uchovu ambao umeupitia uweze kukutoka na uweze kufikiria vizuri matukio ya kesho na venye kumekua siku hiyo.

Sera ambayo naona muhimu kwa kila kampuni ni iwe na utenda kazi mwema na iwafanyie wananchi kazi vyema. Watekeleze mambo ambayo wamesema watabadilisha kwa ustadi na kwa makini sana.

Kwa kazi na jihusisha na watu ambao nafanya kazi nao kwa utaratibu, ilihali maisha yangu ya kibinafsi napenda kujiekea mimi kama siri sababu sitaki watu wanisome ama wajue kuhusu maisha yangu ya kindani.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema ili kujitayarisha na kazi ambayo ipo mbele yangu na ili kupata nafasi njema ya asubuhi, ili kutekeleza jambo ama mambo ambayo unaeza kuwa umewacha nyumbani, ili yasikuje kukusumbua, ukikuja ukitokea kazini. Kwa hivyo mimi ni mtu wa kuamka mapema.

Nafanya najihusisha na mtu ambaye wa karibu zaidi ili kumpa mambo yangu ndo atafute mbinu na njia ya kunisaidia. Na mtu ambaye hataweza kuelezea mtu mwingine kuhusu shida yangu na aitatue na njia ya kisiri sana.

Sipendi kuogelea kwa sababu kuna wakati ambapo ilinipa taswira mbaya, karibu nizame ndani ya maji na nikaogopa sana sana kwenda kuogelea. Juu inanipa hiyo taswira, inanipa hiyo picha ya zamani ambapo wakati nilitaka kuzama. Lakini mungu akanibariki na akanipa fursa ya kujua mambo mengine.

Ndio nanapenda kutembea kwa miguu kwa sababu ya afya kutembea kwa miguu hukupa nguvu na inakupa inakuwezesha kuwa kwenye harakati za kiafya inakupa motisha wakuendelea na kipa umbele hicho.

Napenda kuandika kwa mkono kwa sababu ukiandika kwa kijikaratasi inakusaidia kutoa hisia zako za kindani ambazo zitaweza kukuelezea vizuri ambavyo unavyohisi. Na tuseme ukiandika kwa mkono unakupa fursa ya kujiwasawazisha wewe mwenyewe na kujipa kipaumbele.

Ningependa kuwona kukiwa na mahospitali, ili watu wapate fuza kupata matibabu bora, na pia ningependa kuwe na barabara mzuri, ambazo zitasaidia wakulima na jamii kwa ujumla, ili kuwawezesha kufanya mipango yao ya kila siku.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni kandanda kwa sababu huu mchezo hukupa fursa ya kufikiria timamu sababu mawazo yako yote, akili yako yote unapocheza huu mchezo huwa katika mchezo huo. Kwa hivyo inakusaidia kuwa na akili timamu na kukupa fursa ya kufikiria haraka.

Napenda kuangalia nyota kwa sababu yanakutoa mawazo mengi akilini. Na kuwezesha kufikiria vizuri kuhusu mambo yako.

Napendelea sketi sana sana kwa sababu sketi hutoa umfano wa msichana bora katika jamii na humpa nafasi yake katika katikati ya watu. Kwa hivo napendelea sketi sana sana naam kwa hilo swali.

Naam, naweza kaishi siku hata kadhaa wacha moja kwa sababu teknolojia. Ni kweli ni kitu tunacho kitumia kila siku lakini kwangu naweza kaa bila na nifanye mambo yangu shwari na sawasawa ikiwa murwa kabisa.

Naam, mazoezi ya mwili nafanya si mara kadhaa ilihali asubuhi nafanya mazoezi kidogo ili niweze kuchangamsha mwili na kunifaidi mimi pia.

Wakati wa mapumziko wa mchana, napenda kuingia katika simu yangu ili kupata habari za ambazo zimetokea na pia kukaa kwa mtandao na utaratibu wakijamii.

Napenda mkate mwwupe kwa sababu huwa na latha mzuri na inakusaidia wewe mwenyewe kuwa na afya njema. Mkate huo hupikwa kwa ustadi wa juu sana na ndo maana mimi mwenyewe na upenda na unapendwa na familia yangu pia.

Napenda kuenda madukani wakati ya ambapo nimemaliza kazi yangu. Na wakati ya ambapo sina mambo mengi kichwani ya kutekeleza hilo jambo.

Nahifadhi pesa kwa njia ya simu naweka pesa kwa simu natumia duka za pesa ili kuekewa pesa zako.

Naam napenda maua sana sana kwa sababu inakupa mandhari na inakupa inafurahisha macho. Maua yenyewe yanatuma kwako kuwa kupendwa na watu mbali mbali na pia nyuki.